Napenda kusoma vitabu vinavyonifanya kufikiria kwa kina na kuniongezea uelewa wa maisha. Vitabu vya maarifa na kujikuza. Historia na hadithi zenye mafunzo. Hunivutia sana kwa sababu hunipa mtazamo mpya na kunifanya nijitafakari. Pia napenda riwaya zinazokuza hisia na kuonyesha uhalisi wa maisha. Hasa zile zenye wahusika wanaopitia changamoto na kujifunza kutoka kwake. Kwa ujumla, napenda vitabu vinavyoacha funzo na kunifanya nitake kuwa mtu bora zaidi.

Ndiyo, ninapenda hesabu. Ninazipenda kwa sababu zinanifanya kufikiria kwa umakini na kunisaidia kutatua matatizo kwanjia ya mantike. Hesabu hunipa changamoto nzuri na unifundisha kwa mvumilivu. Asa unapo jaribu kupata jibu sahihi. Pia napenda hisia ya kuredeka ninapofanikiwa kutatua swali gumu baada ya juhudi.

Ndiyo, nimeshawai kushiriki mashindano. Yalinipa uzoefu mzuri sana kwa sababu nilijifunza jinsi ya kushindana kwa nidhamu, kujiamini na kufanya kazi chini ya presha. Ingawa kushindana ni jambo nzuri. Nilidhamini zaidi mafunzo niliyopata na watu niliokutana nao. Kwani vile nisaidie kukua na kuwa na mtazamo chanya zaidi kuhusu changamoto.

Mimi mara nyingi. Ikifika wikendi napenda kupumzika na kujitunza. Hutumia muda kufanya mambo ninayoyapenda kama kusikiliza mziki, kusoma au kuangalia filamu. Wakati mwingine napenda pia kutumia muda na marafiki au familia au kufanya shughuli ndog ndogo za nyumbani. Wikendi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujiandaa vizuri kwa wiki inayofuata.

Ninapenda sana harufu ya mvua inaponyasha baada ya juu kali. Kwa sababu hunipahisia ya utulivu. Hunikumbusha mwanzo mpya na matumaini mapya. Harufu hiyo hunifanya ni jisike nipo karibu na mazingira ya asili. Na hunisaidia kupunguza mawazo mengi. Pia napenda harufu ya kahawa safi asubuhi. Hasa inapochemushwa kwa sababu huniamusha akili. Na kunipa nguvu ya kuanza siku kwa hamasa. Harufu hizi mbili hunifanya nijisike vizuri. Mwenye amani na tayari kukabiliana na shughuli za kila siku.

Mimi napenda kufanya zoezi la mwili angalau mara tatu au nne kwa wiki. Hii unisaidia kuboresha afya, kuongeza nguvu na stamina, na pia kunisaidia kuwana akili safi. Wakati mwingine napenda kufanya matembezi ya haraka au mazoezi mepesi kila siku. Hasa ili kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia vizuri akili na kimwili. Zoezi hilili na nifanya nijisikie chanya na tayari kukabiliana na shuguli zangu za kila siku.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana mara nyingi. Ujana ulikuwa wa furaha nyingi, zisizo na masharti. Kama kucheza na marafiki, kugundua mambo mapya kila siku, na kuwa na uhuru wakufurahia maisha bila mawazo makubwa. Pia ni kipindicha maisha ambapo mtu hufanya makosa, lakini hukua kutokana na makosa hayo, na kumbukumbu nzuri hupunguza stress. Kurudi ujana kungekuwa na fursa kujirudia mambo mazuri, na kujifunza kutokana na uzoefu wa sasa.

Katika kipindi cha mapumziko ya mchana, napenda kupumzika na kurudisha nguvu za shuguli ya siku. Mara nyingi, napenda kula chakula cha mchana kilicho rahisi lakini chanyelisha. Kisha kupumzika kwa dakika chache au kufanya matembezi kidogo ili kutia moyo, mwili na akili. Wakati mwingine napenda pia kusoma au kusikiliza mziki wa utulivu ili kupunguza msongo wa mawazo. Hii hunisaidia kurudi kazini nikiwa na akili safi na nikiwa na nguvu zaidi.

Usiku kabla ya kulala, napenda kupumzika na kutuliza akili. Mara nyingi napanga mambo, niliofanya siku hiyo na kuandika kazi au malengo ya kesho. Kisha napumzika kwa kusoma kitabu kidogo na kusikiliza mziki wa utulivu. Pia napenda kuondoa vikwazo vya akili kwa kutumia mda wa kutafakari au kufikiria mambo mazuri yaliotokea siku hiyo. Hatimae napanga usingizi wangu kwa kuzima vifaa vya elektroniki ili kupata usingizi mzuri na kuamka nikiwa tayari kwa siku mpya.

Vitu vinavyonifanya nicheke, mara nyingi, ni pale ninapokuwa na marafiki au familia wakicheka pamoja nami. Vitu vidogo kama vichekesho, kejeli za kirafiki au tukio la kuchekesha, lililotokea siku hiyo, huleta kicheko kwa kweli. Pia kuona video za vichekesho au kusoma hadithi za kuchekesha, mara nyingi hufanya nicheke bila kujizuia. Kicheko hicho hunifanya nijisikie furaha, kupunguza msongo wa mawazo, na kunifanya nijisikie karibu na watu wengine.

Ndiyo, nimeshawahi kuenda kwenye tamasha la muziki, lilikuwa uzoefu wa kusisimua sana kwa sababu unaweza kuhisi hali ya furaha ya umati wa watu, sauti nzuri, na nishati ya muziki kuzunguka kila mahali, pia ni fursa ya kuona wasanii wakiimba moja kwa moja, na kushirikiana kwenye burudani ya moja kwa moja, jambo ambalo huleta hisia ya karibu na muziki, tamasha kama hilo, hunipa furaha, unajenga kumbukumbu nzuri, na mara nyingi, huniacha nikiwa na nguvu ya msisimko.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole, pale ninapo weza. Ni rahisi, haraka na salama kuliko kuandika neno siri kila mara. Kwa mfano, kwenye simu yangu au kwenye kompyuta, kuchanganua vidole kunaniwezesha kufungua kifaa mara moja. Huko nikiwa na uhakika kwamba data zangu zimehifadhiwa kwa usalama, pia hunisaidia kuzuia mtu mwingine kufikia taarifa zangu binafsi bila ruhusa.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi. Napendelea kuanza kwa kuorodhesha kazi zote muhimu na kuzipanga kulingana na umuhimu wa dharura. Kila siku ninaweka idadi ya kazi ninazoweza kufanya bila presha nyingi. Na kuhakikisha ninaweka muda wa mapumziko ili kuongeza ufanisi na kuondoa uchovu. Pia napenda kutumia teknolojia kama kalenda ya digiti au apps za kupanga kazi ili kuona kwa urahisi, ratiba ya siku na wiki nzima. Mwisho wa wiki ninaangalia kazi zinazofanyika Nikijifunza kutokana na changamoto nilizopata na kupanga ratiba ya wiki inayofuata ili kuakikisha kila jambo linaenda kwa mpangilio mzuri Kwa njia hii ninaweza kuwa na ufanisi nikiwa na muda wa kupumzika na kuakikisha kila kitu kinaenda vizuri.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Ndogo lakini zenye maana. Kwanza ninajitolea muda wangu kusaidia pale inapohitajika. Kama kushiriki katika shuguli za usafi wa mazingira au kusaidia watu wanapohitaji msaada. Pili ninashiriki maarifa na ujuzi wangu kwa mfano kuwasaidia vijana au watoto katika masomo au kuwashauri pale wanapohitaji mwongozo.

Mara nyingi napenda kunywa chai hasa asubuhi kwa sababu inanipa utulivu na nguvu laini za kuanza siku. Chai ninayoipenda ni ile ya maziwa na mara nyingi naongeza sukari kidogo au asali. Wakati mwingine tangawizi ili kuongeza ladha na joto mwilini. Kahawa hunywa mara chache hasa ninapohitaji umakini zaidi na uhinywa bila sukari au kwa maziwa kidogo. Napenda kunywa chai yangu nyumbani au mahali tulivu, kama kwenye baraza au karibu na dirisha, ili nifurahie ladha na muda wakimya, baada ya kunywa chai au kahawa, nahisi nimeamuka vizuri, nikiwa na nguvu na akili ikiwa wazi, lakini nikikosa kunywa chai ya kawaida, najihisi mzito kidogo, usingizi au siku inaanza pole pole, kana kwamba kuna kitu nimekosa mwilini.